Napenda kuimba. Kwa kweli, kuimba ni kitu ambacho kina maana kubwa zaidi kwangu kuliko burudani ya kawaida tu. Kuimba ni njia ya kujieleza, kuachilia hisia na kuungana na nafsi ya ndani ya namna ambayo maneno ya kawaida hayawezi kufanya kwa urahisi. Kwanza kabisa, kuimba hunimpa uhuru wa kihisia, kuna nyakati ambapo mtu hubeba mawazo mengi msongo wa kazi au hisia ambazo ni vigumu kuzieleza kwa kuzugumza. Wakati huo kuimba kuna kuwa kama tiba. Iwe ninaimba wimbo wa furaha, wa tafakari au hata wa huzuni. Najisikia nafuu baada yake ni kama moyo unapumua. Sihitaji kuwa jukwaani au mbele ya watu hata kuimba pekee yangu chumbani, bafuni au njiani kunatosha kunifanya najisikie mwepesi. Pili, muziki wa kuimba una nguvu ya kuunganisha kumbukumbu na hisia. Kuna nyimbo ambazo zinanikumbusha utoto marafiki, safari au hata nyakati fulani muhimu maishani. Nikiziimba, hisia hizo hurudi kwa nguvu. Harufu, picha na hali ya wakati huo kuimba kunafanya kumbukumbu ziwe hai tena. Hiko hunipa hisia ya shukrani na hunikumbusha safari nilioyapitia kama mtu.

Ndiyo nimewahi kufunga mnyama na uzoefu huo ulikuwa wa maana kubwa sana katika maisha yangu kufunga mnyama si jabo la kawaida tuu lakuwa na kiyube nyubani bali ni safari ya kujifunza uwajibikaji huruma subira na uhusiano wakipeke kati ya binadamu na kiyube mwingine kwanza kabisa kufunga mnyama hundifundisha uwajibikaji wa kirasiku mnyama hahitaji chakura tu bari pia muda uangarizi na upendo. Kuna wakati unapaswa kuamuka mapema ili kumrisha, kumsafisha au kuhakikisha yuko sarama. Hata ukiwa umechoka au una shuguri nyingi, bado mnyama ana kutegemea. Hilo hunifanya nitambuwe kuwa uwajibikaji si kitu cha hiyari. Bari ni ahandi unayo itoa. Piri, mnyama hukufundisha upendo usio na mashalti. Wanyama wengi hasa mbwa na paka huonyesha upendo wao bira kuhukumu. Wajari hali yako ya kifedha, makosa yako au changamato zako. Wanakukaribia kwa furaha ire ire kira siku hilo hunifanya nijifunze kuwa na huruma zaidi sio kwa wanyama tu bari hata kwa watu wengine kwa upande wa afya na akiri kufunga mnyama kuna manufaa makubwa kuna wakati ambao mtu anahisi upweke msongo wa mawazo au huzuni mnyama anapokuwa karibu hata kukaa kimia nayo unahisi nafuu fulani amani ya ajabu inayotokana na kuwa na kiube anayekuwepo bira maneno mengi lakini kwa hisia wataaramu wengi hata wanashauri watu wafunge wanyama kama jia ya kupunguza msongo na wasiwasi.

Napenda mboga za aina mbalimbali. Hasa zile ambazo zina faida kubwa kiafya na pia zina ladha nzuri. Mboga ninazozipenda zaidi ni kama skuma wiki, mchicha, kabiji na brokoli. Mboga hizi hunisaidia kupata virutubisho muhimu kama vitamini, madini na nyuzi-nyuzi ambazo ni muhimu kwa afya mwili kwa ujumla. Kwanza skuma wiki ni mboga ninayoipenda kwa sababu ni rahisi kupika. Hupatikana kwa urahisi na ina virutubisho vingi. Inaweza kupikwa kwa njia tofauti kwa kukaangwa kidogo kuchemshwa au kuchanganywa na mboga nyingine. Zaidi ya hayo sukuma wiki hunipa nguvu na hunifanya nijisikie mwepesi mwilini. Mchicha pia ni mboga ninayoipenda kwa sababu ya ladha yake laini na uwezo wake wa kuchanganyika vizuri na vyakula vingine. Mchicha una madini ya chuma ambayo husaidia katika kuongeza damu mwilini. Na hilo ni jambo muhimu sana kwa afya. Pia hupikwa haraka jambo linalofaa wakati mtu hana muda mwingi wa kupika.